Naupenda mtaa wangu sana. Haswa mazingira ya mtaa yangu. Kuna hewa safi, barabara ni nzuri, hakuna kelele mingi, kumetulia. Mazingira haswa kuna mimea mingi, hewa safi. Inafuraisha jamani.

Nikiwa mdogo, nilikuwa napenda kutembea, asuwa kuangalia mantari mzuri mzuri, kuona wanyamapori, na wazazi walikuwa wanatupeleka kwa mfano, nilitembea mahali kama maesta imara, kuona wanya mapori, nilienda nakuru, lake nakuru, nikaenda lake Baringo, nilienda Mombasani, pwani, na.

Mimi hupenda sharubati au juisi mchanganyiko na kuna aina mingi sana ya sharubati Kuna sharubati ya mabungo Kuna juisi ya mchungwa kuna juisi ya fenesi kuna ya parachichi ya mnasi na embe kuna ya matunda mchanganyiko na mingine mingi.

Mda wangu ambao uwa sina cha kufanya, uwa nafanya yafwatayo kwa ya kwanza, uwa nafanya mazoezi kwa mfano, zoezi ya kutembea, ya pili kusoma vitabu mbalimbali kama vile tamthilia, wakati mwingine uwa nacheza kama mipira, mchezo wa mipira. Na ya mwisho uwa natembelea marafi pamuja.